Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au mnyama ambaye hubeba ubongo, macho, masikio, pua na mdomo. Ni kiungo muhimu sana kwa sababu ndani yake ndipo kuna ubongo ambao ni kitovu cha fikra kumbukumbu maamuzi na hisia. Bila kichwa, mwili hauwezi kufanya kazi ipasavyo kwa sababu ubongo huongoza harakati na mifumo yote ya mwili. Kwanza, kwa upande wa kimaumbile, kichwa kina fuvu au mfupa mgumu, unaolinda ubongo dhidi ya majeraha. Pia, ndani ya kichwa kuna macho kwa ajili ya kuona, masikio kwa kusikia na pua kwa kupumua na kunusa, mdomo kwa kula na kuzungumza. Hivyo, kichwa ni sehemu inaewezesha binadamu kuwasiliana na mazingira yake. Pili, neno kichwa hutumika pia kwa maana ya mfano. Kwa mfano, tunaposema anakichwa kizuri. Tuna maanisha mtu huyu ni mwerevu au ana uwezo wa kufikiri. Vile vile, msemo kichwa cha familia humanisha kiongozi wa familia. Hapa kichwa kinawakilisha uongozi au mamlaka. Aitha katika elimu na maandishi neno kichwa linaweza kumaanisha kichwa cha habari Yaani sentensi au maneno yanaeleza kwa ufupi maudhui ya habari au makala fulani kichwa cha habari huvutia msomaji na kumpa wazo wa kile atakacho kisoma Kwa upande wa afya kichwa kinaweza kuadhiriwa na matatizo kama vile maumivu ya kichwa yanayo sababishwa na uchovu, msongo wa mawazo na marathi. Ni muhimu kutunza kichwa na kuepuka ajali, kula lishebora na kupumzika ya kutosha. Kwa ujumla, kichwa ni sehemu muhimu sana ya mwili wa binadamu na pia inamaana zaidi katika lugha na maisha ya kila siku. Bila kichwa maisha ya binadamu hayawezekani Kwani ndicho kitovu cha fikra hisia na maamuzi.

Fursa ni nafasi au hali inayojitokeza ambayo humwezesha mtu kufanya jambo fulani kwa mafanikio au maendeleo. Ni wakati au mazingira yanayofaa kutekeleza wazo, kuanzisha jambo jipya au kuboresha maisha. Fursa inaweza kuja katika elimu, kazi, biashara au hata katika mahusiano ya kijamii. Kwanza, fursa ni muhimu kwa maendeleo ya mtu binafsi kwa mfano. Mwanafunzi anapopata fursa ya kusoma katika shule nzuri au kupata ufadhili wa masomo. Anaweza kuboresha maisha yake ya baadaye. Hivyo hivyo, mtu anapopata fursa ya ajira, hupata kipato na kuimarisha hali yake ya maisha. Pili, katika biashara, fursa ni msingi wa mafanikio. Mfanyibiashara anapogundua hitaji fulani katika jamii, anaweza kulitumia kama fursa ya kuanzisha biashara kwa mfano. Kuona uhitaji wa bidhaa fulani sokoni ni fursa ya kuwekeza na kupata faida hivyo watu hivyo watu wanaofanikiwa mara nyingi. Katika biashara fursa ni wanaofanikiwa mara nyingi ni wale wanaoweza kutambua na kutumia fursa yao mapema aitha fursa huhitaji maandalizi na ujasiri Kuna msemo usemao fursa huja kwa aliyejiandaa Hii ina maana kuwa hata kama nafasi itajitokeza, bila maandalizi na juhudi mtu huweza kufaidika, hawezi kufaidika nayo. Ni muhimu kujifunza kufanya kazi kwa bidii na kuwa tayari kuchukua hatua pindi fursa inapojitokeza. Hata hivyo, si kila mtu hupata furusa sawa maishani wengine hukutana na changamoto kama ukosefu wa rasilimali, elimu au mitandao ya kijamii. Ndiyo maana jamii na serikali zinapaswa kuunda mazingira yanayotoa fursa sawa kwa wote ili kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa ujumla, fursa ni nguzo muhimu katika mafanikio ya maisha. Ni nafasi inahitaji kutambuliwa, kutathminiwa na kutumiwa kwa busara. Mtu anayejua kutambua au kutumia fursa huongeza uwezekano wa kufanikiwa katika maisha yake.

Hifadhi ni kitendo cha kuweka kulinda au kutunza kitu ili kibaki salama na kitumike badai. Neno hili linaweza kutumika katika nyanja mbalimbali kama vile mazingira, fedha, chakula, kumbu kumbu au tarifa. Kwanza, katika mazingira, hifadhi humanisha kulinda raslimali za asili kama misitu, wanyama pari na maji ili visiharibiwe au kutoweka. Kwa mfano, maeneo maalum huweka kwa ajili ya kulinda wanyama pori kama vile hifadhi ya taifa ya serengeti au hifadhi ya taifa ya masai mara. Maeneo haya hulinda wanyama na mimea ili vizazi vya sasa na vijavyo viweze kunufaika navyo Pili katika maswala ya kifedha, hifadhi ni kuweka akiba ya pesa kwa matumizi ya baadae watu huweka fedha katika benki au katika vikundi vya akiba ili kujikinga na darura kama magonjwa, ajali na kupoteza kazi hifadhi ya fedha huongeza usalama wakifedha na kusaidia kupanga maisha vizuri. Aitha, katika maisha ya kila siku, hifadhi inaweza kuwa kuhifadhi chakula ili kisiharibike kama vile kuweka chakula kwenye jokofu au kukikausha kwa ajili ya matumizi ya badae. Pia katika teknolojia hifadhi ya tarifa data ni muhimu sana. Tarifa huifadhiwa kwenye kompyuta, diski au katika mifumo kima mitandao ili visipote na zisiweze kupatikana kwa urahisi. Kwa upande wa jamii, hifadhi inamana ya kulinda tamaduni, mila na desturi za watu jamii inapohifadhi luga, historia na utamaduni wake, hujenga utambulisho na mshikamano wa kizazi hadi kizazi Kwa ujumla, hifadhi ni tendo muhimu linalohakikisha usalama na uwendelevu wa rasili mali na taifa.

Kwanza ni samani inayotumika kwa ajili ya kulala au kupumzika kwa kawaida kutengenezwa kwambao chuma au vifaa vingine imara na juu yake huwe kwa godoro ili kutoa faraja wakati wa kulala Kitanda upatikana katika nyumba, hospitali, hoteli na maneo mengine ya makazi au mapumziko Kwanza, kitanda kina umuhimu mkubwa katika afya binadamu, usingizi wa kutosha na utulivu kusaidia mwili kupumzika, kurejisha nguvu na kuboresha afya ya akili, kitanda kizuri, tenye godoro linalofaa kusaidia kuzuhia maumivu ya mgongo na shingo. Ndiyo maana watalamu wa afya hushauri watu kuchagua kitanda na magodoro ya nofamili yao Pili, kitanda ni sehemu ya faraga na utulivu wa mtu Aranyengi chumba chakulala huwa na kitanda kama sama ni kuu Hapo ndipo mtu hupumzika baada ya kazi, kusoma au shugli za siku nzima Kwa watoto, kitanda ni sihemu muhimu ya ukuwaji wao kwa sababu usingizi mzuri huchangia maendeleo ya mwili na akili. Haitha, nino kitanda linaweza kutumika kwa maana ya kitaalumu kama hospitali, konfano, hospitali inaposema. Inavitanda miya moja inamanisha kuwa inawezo wakuhudumia wagonjwa miya moja kwa wakati moja hivo kitanda hapa kinawakilisha nafasi ya matibabu katika maisha ya kila siku usafi wa kitanda ni jambo muhimu Mashuka na foronya zinapaswa kuoswa mara kwa mara ili kuzuhia wadudu na magonjwa Pia nivyema kupangilia kitanda kila siku ilikuweka mazingiria safi na yenye kuvotia Kwa ujumla kitanda ni samani muhimu sana katika maisha ya binadamu uchangia afya, faraja na ustawi wa mtu binafsi ni sehemu ya kupumzika na kurejesha nguvu kwa ajili ya kuendelea na kushugli za sikila siku.